Ndiyo, napenda kupiga picha, haswa picha za mazingira na picha za wanyama pori, na pia picha za bustani, ambazo zinavutia bustani ambazo zinapendeza kwa hivyo napenda kupiga picha sana sana.